Mchezo ninaopenda katika olimpiki. Ni mchezo wa kujipuindua viungo vya mwili, yani sarakasi, mchezo wa sarakasi. Naupenda mchezo huu kwa sababu napenda vile viungo vya mwili vinavyojipindua ni kama haina mifupa. Nakumbuka mchezo wa olimpiki wa mwaka uliopita. Wakati mchezaji wa sarakasi mwana sarakasi yani Simone Biles alipokuwa najipindua kwenye hewa. Nampenda Simone Biles. Uyo ndio mwanasarakasi ninayempenda. Kwa sababu ya vile amejitolea katika huo mchezo. Wakati wa mchezo wa olimpiki ninahisi furaha tele nahisi furaha ni kama ambaye mimi mwenyewe ndiye ninaecheza huo mchezo.